Ninafua nguo marambili kwa wiki, yani jumatano na jumamosi. Ratiba hii hunisaidia kupanga kazi zangu za nyumba kwa urahisi na kuhakikisha nina nguo safi muda wote. Kufua marambili kwa wiki, kuna nifanya nisiwe na ngu mzigo mkubwa wa kazi kwa siku mwoja. Na pia hunisaidia kudumisha usafi na mpangilio mzuri wa mavazi yangu. Hii ni njia nzuri ya kusimamia muda na majukumu yangu ya kila siku.

Maziwa ni kinywaji cha asili kinacho tokana na wanyama kama ngombe, mbuzi au kondoo, na hutumika kama chakula muhimu kwa binadamu. Maziwa yana virutubisho muhimu kama proteini, kalziamu, vitamini na madini ambayo husaidia mwili kukua na kuwa na afya njema. Umuhimu wa maziwa kwa afya yetu ni mkubwa kwa sababu husaidia kuhimarisha mifupa na meno, kukuza misuli na kuongeza nguvu za mwili. Pia husaidia kuboresha kinga ya mwili na ni chanzo kizuri cha nishati. Kwa watoto maziwa husaidia katika ukuzaji mzuri wa mwili na hakili. Na kwa watu wazima husaidia kudumisha afya na kuzuia magonjwa yanayo husiana na mifupa.

Ninapenda kuandika kwa mkono, kwa sababu, kuna nipa hisia ya karibu na kile ninacho kiandika. Ninapoandika kwa mkono na hisi mawazo yangu yanatiririka pole pole na kwa mpangilio mzuri. Jambo linalo nisaidia kufikiria kwa kina kabla ya kuyaweka kwenye karatasi. Kuandika kwa mkono kuni hunisaidia kukumbuka ninacho kiandika, kwa urahisi zaidi na kuniongezea umakini. Pia, kuandika kwa mkono hunipa utulivu wa akili na kunipunguzia msongo wa mawazo. Ni njia nzuri ya kujieleza, kupanga mawazo na kutoa hisia yangu kwa uhuru. Zaidi ya hayo, kuandika kwa mkono, hunisaidia kuboresha mwandiko wangu, na kunifanya nijisikie nimeridhika kila ninapomaliza kuandika. Kwa jumla, ni tabia ninayopenda sana. Inanisaidia kukuza ubunifu na nidhamu ya fikra.

Wakati wajuakali, matukio mbalimbali hutokea katika mazingira na maisha ya binadamu. Kwanza, hali ya joto huongezeka sana, jambo linalo sababisha watu kuhisi, kiu na uchovu haraka. Pili, maji hupungua katika mito, mabawa na visima kutokana na uvukizi mkubwa. Na wakati mwingine husababisha ukame. Pia mimea hukauka na mazao shambani ya naweza kuharibika ikiwa haya pati maji ya kutosha. Kwa upande wa binadamu, watu huweza kupata magonjwa yanayotokana na joto kali kama kuishiwa nguvu au kizunguzungu. Aidha, wanyama hutafuta maji na kivuli. Na wakati mwingine, huhama kutafuta mazingira yenye baridi. Kwa ujumla, jua kali huwadhiri afya mazingira na shughuli za kila siku. Hivyo ni muhimu watu kuchukua tahathari kama kunywa maji ya kutosha na kujikinga dhidi ya joto kali.

Kuoga kwa maji ya moto, kuna adhari mbali mbali kwa mwili, zikiwemo nzuri na wakati mwengine hasi, adhari chanya. Kuwoga kwa maji ya moto, husaidia kupumzisha misuli, kupunguza maumivu ya mwili na huondoa uchovu. Pia husaidia kuboresha mzunguko kwa wadamu, kufungua vinyule, vyangozi na kufanya mtu ajisikie mtulivu na mwenye amani ya akili. Watu wengi hupata usingizi mzuri baada ya kuoga maji ya moto. Adhari hasi kuoga kwa maji ya moto kupita kiasi kunaweza kukausha ngozi kusababisha kuwasha au kuchoma ngozi. Pia kunaweza kusababisha kizunguzungu na kushuka kwa shinikizo la damu. Hasa kwa watu wenye matatizo ya kiafya. Kwa ujumla, kuoga kwa maji ya moto ni vizuri endapo kunafanywa kwa kiasi na kwa tahathari.

Sanaa ninjia ya ubunifu ambayo mtu hutumia kuonyesha mawazo, hisia au ujumbe kwa kutumia vipaji mbali mbali kama uchoraji, muziki, maneno au vitendo. Sanaa husaidia kuwasilisha hisia kuhifadhi utamaduni na kuburudisha jamii. Aina za sanaa ni kama moja sanaa ya uchoraji. Kama kuchora picha, michoro na mapambo. Pili sanaa ya muziki. Kuimba kupiga alaza muziki na kutunga nyimbo. Tatu, sanaa ya maonyesho. Kama uigizaji, ngoma na tamdhilia. Nne, sanaa ya uandishi. Kama mashairi, hadithi na riwaya. Tano, sana ya ufundi. Kama vinyago, ushoni na uchongaji. Kwa ujumla, sanaa ni muhimu kwa sababu huongeza ubunifu, hufundisha jamii na kuleta furaha na mashirikiano miongoni mwa watu.

Umuhimu wa ushirikiano kwenye timu ni mkubwa sana katika kufanikisha kazi na malengo ya pamoja. Ushirikiano huwezesha washiriki kugawana mawazo ujuzi na uzoefu wao. Jambo linalo saidia kupata suluhisho bora za matatizo pia huboresha mawasiliano hupunguza migogoro na hujenga mshikamano na heshima kati ya wanatimu. Zaidi ya hayo, ushirikiano huongeza ufanisi ya kazi kwa sababu majukumu hugawanywa kulingana na uwezo wa kila mtu. Hili huongeza motisha kujiamini na furaha ya kufanya kazi pamoja. Kwa ujumla ushirikiano kwenye timu huchangia mafanikio maendeleo ya watu binafsi na mazingira mazuri ya kazi.

Kutembea msituni ni moja wapo wa shugli ni nazo zifurahia kwa sababu hunipa fursa ya kuungana na asili na kufurahia mazingira safi. Nikiwa mstuni uhisi utulivu wa akili na hisia ya zafuraha hujaa ndani yangu. Hipia hunisaidia kupumua hewa safi kupunguza msongo wa mawazo na kuupa mwili wangu mazoezi mepesi yenye manufaa kwa afya. Zaidi ya hayo kutembea mstuni kuna nifundisha kuthamini urembo wa asili, mimea, wanyama na milima na hufanya nijisikia mtu mwenye amani na shukrani kwa maisha. Hali hii pia huniruhusu kutafakari kupanga malengo yangu na kupanga kupata nguvu chanya za kuendelea na shuguli zangu za kila siku.

Usherehekeaji wa sikukuu huenda kwa njia mbali mbali, kulingana na tamaduni na mila za jamii. Lakini kwa ujumla ni sherehe zinazo fanywa kusherehekea matukio maalumu au siku za kimsingi. Watu huandaa makusanyiko kifamilia au ya jamii kupika chakula maalumu, kucheza michezo, kuimba nyimbo za sherehe na kufanya shughuli za kidini kama swala au shukrani. Aidha, sherehe hii hujumuisha kutoa zawadi kuvaa nguo maalumu na kushiriki katika tamaduni za kienyeji au za kidini. Sherehe hizi hutoa furaha, mshikamano na kukumbusha watu umuhimu wa kushirikiana, kushukuru na kudhamini familia na marafiki. Kwa ujumla, usherehe wa sikukuu ninjia ya kuungana kufurahia maisha na kuenzi tamaduni na imani zinazo wahusisha watu.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mtu anaweza kufanya matukio mbali mbali ili kupumzika na kupata nguvu za kuendelea na shughuli za siku. Kwanza, unaweza kula chakula cha mchana au kunywa kinywaji kidogo kama chai au maji ili kupata nishati. Pili, kupumzika au kulala kidogo kuna saidia mwili na akili kupona uchovu wa asubuhi. Aidha mtu anaweza kutembea kidogo au kupumua hewa safi ili kufanya mwili uwe na nguvu na akili kuwa tulivu. Vile vile mtu anaweza kusoma kitabu, gazeti au magazeti ya kwa maburudisho au kujifunza jambo jipya. Kuongea na marafiki au wenzake pia ni njia nzuri ya kupumzika, kucheka na kuondoa stress kidogo. Aidha baadhi hufanya mazowezi mepesi kama kuonyoosha misuli au kufanya mazowezi madogo ya mwili. Kwa ujumla matukio haya yote husaidia mtu kupumzika kurejesha nguvu za mwili na akili na kuendelea na shughuli za mchana kwa ufanisi na furaha.

Saa ni kifaa kinacho tumika kupima kuhesabu na kuonyesha muda. Saa hutumika kujua ni saa ngapi mchana au usiku. Na pia husaidia kupanga shughli za kila siku kama shule kazi au mkutano. Aina za saa ni kama moja saa za mkononi. Zinazo valiwa kwenye mkono na zinaonyesha muda kwa michoro au dijitali. Bili saa za ukuta. Zinazo wekwa kwenye ukuta wa nyumba, ofisi au shule ili watu wengi waone muda. Tatu, saa za mezani. Hupatikana kwenye dawati au mezani kwa urahisi wa kutumia. Nne, saa za dijitali. Zinazo onyesha muda kwa nambari badala ya mkono ya saa. Tano, saa za ki elektroniki. Baadhi hufanya zaidi ya kuwaonyesha muda kama kupima mwendo wa mwili, kutuma alamu au kuhesabu hatua. Saa ni muhimu kwa sababu husaidia kusimamia muda, kupanga ratiba, kufika kwa wakati na kutubisha nidhamu katika maisha ya kila siku.

Ili kujitunza, mtu anapaswa kufanya mambo kadhaa muhimu ili kudumisha afya na ustawi wake. Kwanza ni muhimu kula lishe bora lenye virutubisho vinavyohitajika mwilini na kunywa maji ya kutosha kila siku. Pili, mtu anapaswa kufanya mazoezi ya mwili kama kutembea, kukimbia au mazoezi nyepesi ili kudumisha nguvu na afya. Kusafisha mwili na meno kwa kuoga mara kwa mara na kupiga mswaki ni muhimu ili kudumisha usafi na afya njema. Kupumzika ya kutosha na usingizi mzuri pia ni sehemu ya kujitunza kwani husaidia mwili na akili kupata nguvu. Mtu anapaswa pia kuepuka tabia hatari kama sigara na pombe kupita kiasi. Zaidi ya hayo kujitunza pia kunahusisha kujenga akili na hisia nzuri na kufanya shughuli zinazopunguza stress. Kufikiria kwa utulivu na kushiriki katika mambo yenye furaha. Kwa ujumla, kujitunza kunasaidia mtu kuwa na afya njema, nguvu, akili timamu na furaha katika maisha ya kila siku.

Kabla ya kulala, mtu anafaa kufanya baadhi ya matukio muhimu ili mwili na akili zipate mapumziko na usingizi ya kutosha. Kwanza ni muhimu kusafisha mwili kwa kuhoga na kupiga mswaki ili kudumisha usafi wa mwili na kinywa. Pia mtu anafaa kupumzika au kutafakari kuhusu siku ilio pita ili ya akili iwe tulivu na kuondoa mawazo yenye msongo. Ni vyema kukusanya vitu muhimu kama nguo vitabu au vifaa vya kazi ili kesho kuanza kwa mpangilio mzuri. Mtu pia anaweza kunywa kinywaji kidogo kama maji au maziwa ili mwili uwe na unyevu wakutosha. Zaidi ya haya ni vyema kuwepuka kutumia simu televisheni au vifaa vingine vya kielektroniki muda mrefu kabla ya kulala ili macho na akili ziwe tayari kwa usingizi mzuri. Kwa ujumla, matukio haya yote husaidia mtu kulala vizuri kupumuzika na kuamka kesho akiwa na nguvu na ari ya kuendelea na shuguli za siku.